Chakula cha jadi ambacho mimi bado nakipenda ni ugali. Au kwa Kiswahili kinaitwa sima. Lakini Wakenya wanapenda kuita ugali basi. Ugali nimeweza kulishwa kutoka niwe mdogo mbaka sasa hivi naikula halafu pia ugali inaendanisha na na vyakula vingi kama vile mboga, nyama, na nyama aina mbalimbali, kuna nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi. Na mimi huwa napenda sana ugali ikiwa na mboga halafu nipate samaki, samaki ambaye ana mchuzi mzito, basi mimi huwa nasikia niposhwari kabisa.

Mimi huwa nimependelea kuvaa ndevu nilipenda mtindo huu kwa sababu ndio mtindo wa sasa na mimi kibinafsi huwa na ndevu mzuri na nikivifuga basi watu wengi huwa wanakuja wananishika mandevu zangu nahisi mzuri nakaa vizuri nazo zinapendeza na kuwa na ndevu una ustaarabu wake hata nikenda kwenye kinyozi, huwa naambia kinyozi He, usiguze ndevu zangu, we fanya tu kulainisha, basi mambo shwari.

Ndiyo basi mimi ile kazi ya nyumbani ambayo mimi huwa nimeichukia ni ile ya kuosha vyombo hakuna siku ile ni mimi nimeshawai penda hii kazi na sijui mbona lakini sababu moja kwanza ni ile kuguza maji napata baridi na mimi huwa sijapenda hiyo alafu nyingine ni hiyo kushika maji baridi wakati wa usiku huwa haifuirahishi haya ni pendizi hii kuosha vyombo bado unaweza pata vyombo ni vingi. Ukaweza kushinda pale kwa muda mrefu.

La hasha mimi sijawai kujifunza kupiga gitaa na sababu ya kwanza na ile kuu ni huwa mimi sina sina ile hamu ya kutaka kujua kupiga gitaa na na pia unapata kuenda kujifundisha kupiga hii gitaa inani inagharimu mtu pesa halafu pia hii kujua kucheza kupiga gitaa ina kwangu mimi huwa naona inataka ustadi mwingi sana ama inataka uwe na taji la kucheza hili gitaa.